Je unapenda kujaribu vyakula vipya Kuna vyakula aina mbali mbali Kuna vyakula vya kujenga mwili vyakula vya kujenga misuli vyakula vya kuzuhia usipate magonjwa haya vyakula vya kufanya usipate magonjwa yani vitamini.

Kuna maandhari nyingi mzuri kama vile milima yenye dheruji jua linapotua kwenye bahari misitu ya mvua yenye manyama wa ajabu au hata bustani za mvua yenye rangi nyingi Lakini napenda ku napenda.

Mimi hucheza sana na mtoto wangu kwa sababu napenda muda ninaotumia nae kucheza naye hunifraisha hunipa amani na hunifanya nijisikie karibu zaidi naye mbali na hiyo napenda pia kucheza na wajuku kwa sababu wananisaidia kujifunza kupata mawazo mpya na kuwa mbunifu zaidi.

Chakula ninachokipenda zaidi ni kuku wa kukaanga napenda kwa sababu una ladha tamu, unanukia vizuri na unaenda vizuri na vyakula vingine kama chipsi au wali. Kuku wa kukaanga, hunipa furaha, haswa, ninapokuwa nataka kula, kitu kinachoridhisha, na kunipa nguvu, nichakula ninachofurahia kula nyumbani, na nikiwa nje, na mara nyingi, hunifanya, nijisikie huru na mwenye furaha baada ya kukula.

Napenda kuandika zaidi kuliko kusoma, kuandika hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu, hisia zangu na mambo ninayoyapitia kuru. Ninapokuwa naandika najisikia huru na hutumia ubunifu wangu kueleza kile kilicho moyoni mwangu. Ingawa kusoma pia ni vizuri na huniongezea maarifa kuandika ndiko hunipea furaha zaidi kwa sababu kunanisaidia kujieleza na kujieleza vizuri.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa kiswahili kutoka shuleni alikuwa mwalimu mwenye subira Alipenda sana kuona wanafunzi wakielewa si kukariri tu alinifundisha kujiamini ninapoongea na kuandika na mara nyingi alinipongeza nilipojaribu hata kama nilikosea mafundisho yake yamenisaidia hadi leo hasa katika jinsi ninavyoelewa mawazo yangu kwa ufusaha.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari, na ilikuwa uzoefu wa kuvutia sana. Nilishangazwa na ukubwa wake, sauti ya mawimbi na upepo mwanana uliokuwa ukivuma. Kuiona bahari kulinifanya nijisikie mtulivu na kunipa hisia ya amani. Kana kwamba mawazo yote yalikuwa yanachukuliwa na mawimbi. Ilikuwa na mahali pazuri pa kutafakari, kupumua kwa kina na kuthamini vizuri uombaji mungu kuiona bahari ni tukio ambalo si rahisi kulisahau kwa sababu huwacha kumbukumbu ya kipekee.

Njia ninayotumia kupumzika ni kutulia kimya kwa muda, kupumua kwa kina na kujitenga kidogo na kelele za kila siku. Mara nyingi napenda kusikiliza muziki, mtulivu au nyimbo za kutukuza mungu kwa sauti ya chini. Jambo linalonisaidia kutuliza mawazo na moyo, pia napenda kuchukua muda kuomba au kutafakari nilicho. Ni kijikumbusha mambo mazuri niliyobarikiwa nayo. Wakati mwingine kupumzika kwangu ni kukaa tu na mtoto wangu kucheza au kumuangalia kwa sababu huniletea furaha na amani ya kipeke. Njia hizi hunisaidia kurejesha nguvu, utulivu na kunifanya nijisikie nipo tayari kuendelela shughuli za maisha yangu.

Mimi napenda kufuata michezo hasa soka na kitu kinachonifurahisha sana timu yangu ninayofuata kwa karibu ni manchester united ninayoipenda hapa kama manchester united au barcelona na kila mechi yao ina inaniuma na kunifraisha kwa njia tofauti. Napenda jinsi wanavyocheza mikakati yao na jinsi wachezaji wanavyo shirikiana kila wakati. Ni ajabu kuona jinsi kila mpira, kila pasi, kila goli, linaweza kubadirisha hali ya mchezaji na hata hisia zako. Kila mechi ni hadithi yenye msisimko wake unaposhindwa, furaha ni kubwa, sana hiyo shauku ya kushangilia pamoja na mashabiki wengine, hata ukiangalia kwenye televisheni, inajaza moyo na hata bado inasababisha kwa moyo wote. Napedna kuona jinsi timu inavyounda mikakati, jinsi wachezaji wanaopambana uwanjani na jinsi wanavyo fanikisha goli. Hii inafanya mchezo huwa zaidi ya burudani ni hisia ni shauku ni sehemu ya maisha. Lakini zaidi ya yote soka linafundisho uvumilivu na mshikamano unapokuwa shabiki unafunzo kushikamana na timu yako kusherehekea ushindi na hata kuvumilia mapotezi ni hisia ya kipekee kuona kila mchezaji akifanya kazi pamoja ili kufanikisha goli na kuona mashabiki wote wakishirikisha huku hiyo pamoja. Hiyo ndiyo sehemu mzuri zaidi hatuoni michezo tu tunashiriki kila hisia kila shauku kila ushindi na timu.